Sukali ni kiungo kitamu mara nyingi chenye umbo la chembe chembe nyeupe kinacho tumiwa kukoleze vyakula au vinywaji.

Mkahawa ni jengo au sehemu ambapo watu huenda kununuwa na kula chakula au kinywaji kama kahawa na chai.

Chumvi ni kiungo muhimu kinachotumika kuongeza ladha kwenye chakula au kuifanya na kuhifadhi vitu visiharibike.

Pua ni kiungo cha mwili cha binadamu au mnyama kinachotumika kwa ajili ya kupumua na kunusia harufu.

Mapema ni kielezi cha wakati katika lugha ya kiswahili kinachomaanisha kabla ya wakati uliopangwa alfajili au kinyume cha kuchelewa.

Neno moja lina maana idadi au kiasi cha kitu kimoja pekee, bila kujumuisha kingine, hutumika kuonyesha umoja wa idadi au kitu kisichogawanyika.

Neno mafanikio lina maana ya kupata matokeo mazuri baada ya juhudi bidii au kazi fulani hasa kufikia malengo yaliyokusudiwa.

Rasilimali watu lina maana ya watu wenyewe kama mali muhimu ya shirika, taifa au jamii pamoja na ujuzi, maarifa, vipaji, afya na uwezo wao wa kufanya kazi.

Neno mkakati lina maana ya mpango au njia iliyopangwa kwa makini ili kufikia lengo fulani asa linalohitaji fikra mpango ya muda na matumizi bola ya lasilimali.

Neno mawasiliano lina maana ya mchakato wakubadilishana talifa, mawazo, hisia au ujumbe kati ya watu wawili au zaidi kwa kutumia njia kama mazungumzo, maandishi, ishara, simu, balua au teknolojia ya kisasa.

Neno Alhamisi lina maana ya siku ya tano ya juma likifuata jumatano na kutangulia ijumaa. Ni mojawapo ya siku saba za wiki zinazotumika kupanga ratiba za kazi, shule, ibada na shughuli nyingine za kila siku.

Neno faida lina maana ya manufaa au ongezeko linalopatikana baada ya kutoa gharama au hasara. Hasa katika biashara, kazi au shughuli fulani.

Neno idara ina maana kadhaa kulingana na muktatha lakini kwa ujumla linahusu sehemu ya shirika au taasisi iliyo maalum kwa kazi fulani. Maana ya kwanza ni katika ofisi au taasisi, maana ya pili ni katika shule au chuo, maana ya tatu ni hospitalini.

Neno mfanya kazi linamaanisha mtu anaye fanya kazi fulani kwenye, kwa ajili ya kupata kipato au malipo. Iwe ni kazi ya mkono au ofisi.

Neno fursa lina maanisha hali nafasi au uwezekano wa kufanya jambo fulani au kufanikisha malengo. Ni kitu kinacho kuwezesha mtu kufaidi kitu kizuri.

Neno kichwa lina maana kadhaa kulingana na muktadha lakini kwa ujumla linahusu sehemu ya juu ya mwili wa mwanadamu au mnyama yenye ubongo macho masikio.

Neno tovuti linatokana na kiingereza website na lina maana ya sehemu au jukwaa na mtandao wa interneti ambapo, maelezo picha au huduma zinapatikana kwa watumiaji.

Neno kiburi inatokana na kingeleza keyboard na linamaana kifaa cha kuingiza talifa kwenye computer simu au kifaa kingine cha ekroniki.

Neno sielewi inatokana na mchanganyiko wa maneno ya kiswahili si na elewi. Si ni kinyume cha kufanya kitu au kutokuwepo kwa hali fulani. Elewi kuelewa kupata ufahamu au maarifa ya jambo.

Neno rahisi inamaanisha linalofanywa au kufanyika kwa kufanikishwa bila shida au au urahisi au bila kutumia nguvu muda au juhudi nyingi.

Neno leo inamaanisha siku ya sasa, yaani siku ambayo mtu yupo au anazungumzia kwa sasa.

Neno kamwe, linatumika katika kiswahili kuelezea kutokufanyika kabisa, kutoletwa, au kutoleta matokeo au kutochangia kwa namna yoyote.

Neno bustani la uma lina husu sehemu ya shamba au eneo linalo pangwa kwa uzuri iliolopo kwa ajili ya uma ambapo watu wanaweza kupumzika, kutembea au kufurahia mazingira ya asili.

Neno duka linamaanisha sehemu au jengo ambalo bidhaa au huduma zinauzwa kwa wateja.

Neno bandika linamanisha kuweka, kushikilia au kuambatanisha kitu kwenye uso mwingine ili kiwe pale kwa kudumu au kwa muda fulani.

Neno bonasi linamana zawadi malipo ya ziada au punguzo linalo tolewa kama zawadi kwa kazi jitihada au ununuzi fulani.

Linamanisha nabali nane katika hesabu wawu mfuatano waki hesabu.

Neno januari inamaanisha mwezi wa kwanza katika kalenda ya Gregorian unaoanza mwaka mpya.

Neno wasilisho linatokana na kitenzi wasilisha na linamaana ya kitendo njia au matokeo ya kuwasilisha kitu kwa mtu au mahali fulani.

Neno baba linamaana katha kulingana na muktatha lakini kwa kawaida inahuziana na uhusiano wa kifamilia na heshima. Maana ya kwaza niki msingi uhusiano wa familia na maana ya pili ni kuhusiana cha heshima na maana ya tatu ni kutumika kuelezea ama kama kielezo cha uongozi au mamlaka.

Neno hifadhi linamaanisha kitendo au mahali pa kuhifadhi kulinda au kuweka kitu ili kisiharibike kisipotee au kisiwe kwenye hatari.

Neno mkutano linamanisha kikundi cha watu wanao kusanyika pamoja kwa madhumu ni flani, iwe ni kujadiriana, jambo kufanya maamuzi au kushirikiana.

Neno mbele lina maana kadha kulingana na muktadha lakini kwa ujumla linahusiana na nafasi upande au mwelekeo wa mbele wa kitu au mtu.

Neno nimefurahia kukutana nawe ni usemi wa kiswahili unaotumika kuelezea furaha au kuridhika kwa mtu kutokana na kukutana na mtu mwingine.

Neno usimamizi linatokana na kitenzi simamisha. Na linamaanisha kitendo njia au mfumo wa kusimamia kuongeza au kuongoza au kudhibiti jambo fulani ili lifanye kazi vizuri.

Neno kula linamaanisha kufanya kitendo cha kuingiza chakula au kitu kingine kwenye mdomo kumeza na kutafuna ili mwili upate nguvu na lishe.

Neno Jumatano inamaanisha siku ya tatu katika wiki kulingana na kalenda ya kiswahili na kidogo, kidogo inafuata Jumanne na kabla yake ni Alhamisi.

Neno kampuni inamaanisha shirika au biashara inayosimamiwa kwa mpangilio maalumu kwa ajili ya kutoa bidhaa au huduma kwa faida au kwa madhumuni ya kijamii.

Neno bahati njema linamaanisha kipeo cha nafasi au matokeo chanya yanayopatikana kwa bahati, msukumo au wakati au msaada wa mambo yasiyotarajiwa.

Neno jibini linamaanisha aina ya chakula kinachotengenezwa kutokana na maziwa hasa kwa kuyakandamiza na kuyachanganya ili kupata tunda lenye unene na ladha.

Neno "hivi karibuni" linamaanisha katika muda wa hivi majuzi, au katika siku za hivi karibuni zilizopita au zijazo.

Neno suruali ni namaanisha nguo ya chini inayovaliwa ili kufunika miguu na sehemu ya chini ya mwili. Mana nyingi kuanzia kitako hadi kwenye vidole au sehemu za juu za miguu.

Neno shule linamaanisha eneo au taasisi ambapo watoto vijana au watu wazima hujifunza masomo mbalimbali study au maadili kwa mpangilio wa maalum.

Neno juma nne inamaanisha siku ya pili katika wiki kulingana na kalenda ya kiswahili inayofuata juma tatu na kabla ya juma tano.

Neno tazama ni kitenzi cha kiswahili kinachoashiria kitendo cha kuangalia, kuzingatia au kushughulikia jambo kwa makini.